Ndiyo, napenda kujaribu vyakula vipya. Inanibamba kuonja test tofauti na kuona watu wengine upika aje. Si lazima kila kitu kinibambe lakini napenda kujaribu juu ni experience poa wakati mwingine napata chakula kipya, kina nishangaza na kina kuwa favorite. Kujaribu vyakula vipya, pia unifungua akili na kunifanya nithamini cultures tofauti kupitia chakula.

Ndiyo, ninafuata matukio ya kimataifa mara kwa mara. Napenda kuona kinachoendelea duniani kama siasa, sports, au mambo ya social media. Huwa nasoma news online, kuona headlines kwenye TV, na pia kusikiliza redio kidogo pale kuna updates. Kwa hiyo, nikiwa nabarizi, naweza kuelewa dunia vizuri zaidi na kujua mambo muhimu ya nayoathiri watu kwa sehemu tofauti.

Ninajilinda kutoka vitisho vya mtandao kwa kuwa makini na kile ninachoshare online. Sio kila mtu ninayemhad au kuchat naye na napendelea kuweka privacy settings zangu private. Pia, I don't share information yangu binafsi kama location, number ama details za account yangu. Nikiona message au link ambayo sio poa huwa nakwepa au na block mtu mara moja. Pia naja si lazima kujibu kila mtu online na napendelea ku consult na watu wa karibu kama kuna kitu kinanisumbua hii inasaidia kuwa safe na kuepuka matatizo ya mtandao.

Baada ya siku ndefu, napumzika kwa njia kadhaa. Kwanza, napenda kukua kwenye space yangu, kukaa kimya au kusikiliza music. Wakati mwingine, napenda kula kitu kidogo, au kunywa chai ya moto ili nijiseti vizuri. Pia, napenda kutazama TV au movie ama kusoma kitabu. Hii inanisaidia kurelax akili na mwili na kupunguza stress, kujiprepare kwa siku inayofuata. Napumzika polepole bila haraka nikifurahia ile time ya kuwa na peace.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kujiendeleza na kuwa mzuri zaidi kwenye kazi yangu. Ningependa kupata promotion, kujifunza skills mpya na kuweza kuchangia kwenye team na kampuni yetu. Pia nataka kujenga reputation mzuri ya mtu anayeweza kuaminika, anayefanya kazi kwa heshima na kazi quality. Ningependa pia kupokea changamoto mbalimbali ambazo zitanisaidia kukuza ujuzi wangu na kustretch uwezo wangu.

Ndiyo, nishawahi kufanya kazi ya kujitolea. Nilihusika pale jamii yangu ilipokuwa na activity ndogo za usafi na kusaidia wale wanaohitaji msaada. Hii ilinifundisha kushirikiana na wengine, kutoa support bila malipo na kuona jinsi kila kidogo kinachofanywa kinaweza kufanya difference kazi ya kujitolea ilinifanya nijisikie fulfilled na pia kunifundisha kuwa na moyo wa kusaidia watu na jamii kwa ujumla.

Napendelea kitanda cha kati. Si kigumu sana wala si laini kupita kiasi. Kigumu sana hufanya mwili uchoke na laini sana wakati mwingine akishiki mgongo poa. Kitanda cha kati hunisaidia kulala vizuri kuamka bila maumivu na mwili unakua comfortable usiku mzima. Pia napenda gondoro ambalo linashika mwili vizuri bila kuzama sana. Usingizi ukiwa mzuri ata your day inaaza vizuri.